Nikishirikiana na timu, mimi hupanga mambo mapema ili kila mtu ajue roli yake na responsibilities zake. Hii inasaidia timu ikuwe organized na kila mtu ajue anapaswa kufanya nini bila kuchanganyikiwa. Pia napenda kukomuniket vizuri na kuuliza maoni ya kila mtu. Kwa sababu kila mtu ana idea yake na kunaweza kuwa na solution poa ambayo mtu mmoja pekee hangeweza. Tunapofanya kazi pamoja, maranyingi tunafanya brainstorming sessions kidogo, kila mtu anatoa idea, tunachanganya thoughts, na hatimaye tunapata solution ambayo inafaa kwa wote.

Ninaposherekea mafanikio ya timu napenda kufanya kasherehe kidogo na marafiki wa kazi. Kama ni kuenda out kidogo hivi for lunch, coffee, ama hata snacks pamoja kazini. Hii inasaidia kubuild vibe mzuri na kuwashukuru wote waliotoa contribution. Pia, napenda kupongeza kila mtu kwa maneno mbele ya timu. Kwa sababu, inawafanya wajiskie appreciated na motivated kuendelea kufanya vizuri. Wakati mwingine, tunafanya small gifts au certificates kama appreciation kidogo. Hii ina build morale sana.

Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho ya sanaa na ilikuwa experience ingine powa sana. Nilifurahia kuona vitu vya kipekee vya sanaa kama paintings, sculptures na installations ambazo zilinifungua macho na akili. Maonyesho kama haya ya nanisaidia kuona creativity ya wengine na kupata inspiration pia. Pia napenda kuelewa story nyuma ya kazi za sanaa. Ni vibe tofauti kuona jinsi msanii anavyofikiria na kuexpress ideas zake.